Chakula cha jadi ninacho kipenda. Sana ni ugali wa ndona ulio pikwa kwa subira. Ukapambwa na mboga sa kienyeji na mbuzi au samaki wa kukaangwa taratibu. Lakini ukweli ni kwamba sipendi ugali kwa sababu ya ladha pekee. Na upenda kwa sababu una hadithi na una kumbukumbu na una sauti ya nyumbani. Ugali kwangu si chakula cha kusibisha tuu ni ishara ya utulivu. Ni chakula kinacho kuambia leo hatulali njaa. Nilipo kuwa mdogo niliangalia namna ugali ilivyopikwa sio kwa haraka bali kwa umakini. Mikono wa kupika unaitaji ngufu lakini via uvumilivu. Ukiharakisha ugali haukui vizuri. Hapo ndipo nilijifunza kwa mara ya kwanza bila kufundishwa kwamba vitu vizuri vinaitaji munda. Kilicho cha kipekee ni jinsi ugali unavyo kusanya watu. Watu wanaeza kuwa wamekasirikiana mchana kutwa, lakini sahani ya ugali ikitua mezani, sauti hushuka. Maneno yanapungua na watu wanakaa pamoja. Ni kama ugali una ngufu ya kurejesha, masungumuzo na hamani. Hakuna mtu anayependa ugali peke yake, huja na mboga, huja na kitoeo, huja na watu. Mboga saa kienyeji kama sukumawiki, kunde, managu, terere unifanya nipende saindi chakula hiki. Mboga hizi zina ladha ya aridhi ya njua ya kazi ya mikono. Zinanikumbusha shamba, vumbi la asubuhi na arufu ya kuni jikoni. Kila mboga, kula mboga hizi unifanya nihisi nimeunganishwa na mizizi yangu kama vile mwili unakumbuka mahali ulipotoka hata kabla akili haijafikiria. Na kisha kuna kitohewe, hiwe ni mbuzi samaki hau maharagwe yalipopikwa pole pole. Hiki ndicho kipande kinachokamilisha simulizi. Kila familia ina namna yake ya kupika viungo vyake na siri zake. Ndivyo maana, chakula hiki hakifanani kiwe ata kikitengenezwa kwa njina moja. Ladha hubeba halama ya aliyepika. Hisia zake, hali yake na mapenzi aliyoweka humo. Kuna wakati nilikula vyakula vya kisasa. Vilipambwa vizuri na kuonekana vizuri kwenye picha. Vilikuwa vitamu ndivyo, lakini havikukaa moyoni. Ugali na mboga za kienyeji hukaa. Hata baada ya kushiba, kuna hisia ya kurithika. Sio tu tumboni bali moyoni pia, ni chakula kinachokuambia umefika nyumbani. Cha mwisho kabisa napenda chakula hiki kwa sababu kinaniweka sawa na maisha. Kina nikumbusha kuwa sihitaji vitu vingi hili niwe na furaha. Ninaitaji tu kile kilicho cha kweli, kilicho andaliwa kwa upendo na kilicho shirikishwa na wengine. Katika ndunia inayokimbia sana ugali unilasimisha nipunguze mwendo. Nikiketi nile nithamini wakati huo. Kwa hivyo nikisema napenda ugali na vyakula vya jadi simaanishi tu ladha. Namaanisha napenda handithi, mizizi, utulivu, unaokuja na chakula hiki.